Napendelea wali. Ugali ni moja ya vyakula ambavyo. Sivipendelei sana. Na nadhani nimeivia sana ni kwa sababu wazazi wangu walikuwa wanapendelea. Lakini mimi kama mimi. Chakula changu pendwa ni wali. Hata ninapokua kazini. Chakula rahisi kukipata ni ugali na wali. Lakini mara zote huwa nachagua wali. Ugali nakula mara chache sana.

Nachopenda kuhusu mtaa wangu kitu kikubwa sana ni ushirikiano, watu wanashirikiana sana asa wakati wa shida japo kwenye raha ndio kipindi cha sherehe tunatambua watu wote binafsi wanashirikiana. Lakini mtaa wetu kipindi cha shida, watu wanashirikiana sana. Kwenye misiba, ata kwenye kipindi nakumbukaniki wa mtoto mneza nyumbani msiwe na kitu kabisa lakini hata ukienda dukani maani unatmwambia mangi nisaidie kitu flani hatuna hela mama akipata atarudisha. Atakupa kwa loho nyeupe kabisa na mkipata mtarejeshi kwa huo kuna aina flani ya ushirikiano ambayo sio laisi kupata sehemu nyingine.

Napendelea kutembelea sehemu kidogo, tulivu, sehemu ambazo sio za vulugu, vulugu sana mfano labda mbugani, baharini, maeneo kama yukwenye nini hizi kupanda mlima kidogo. Japo ni machachacha lakini napendelea maeneo ya ainayo ambayo ni tulivu, ni mimi tu nafulahia, hamna watu wengi labda natazama wanyama natazama bahari, maeneo kama haya.